Ndiyo, kuhusiana na swara na kupenda kuogelea, napenda kuogelea, na napenda kugolea hasa katika, napenda kugolea baharini na katika swimming pool, ayo ndo maeneo makubwa ambayo napenda kugolea. Kwa hiyo, kila napo pata nafasi, mimi na malafikizangu hasa siku za weekend, ambazo nakua mapu mzikoni, uwa napenda kunda baharini kugolea. Au, nikipata nafasi ya kwenda swimming pool, uwa naenda swimming pool na kugolea. Kwa hiyo, napenda sana kugilea.

Najifurahisha, wakati wa furaha najifurahisha kwa kuweza kukaa na ndugu jamaa na marafiki kuongea nao kubadilishana nao mawazo Pia mara nyingi huwa napenda kupika chakula kizuri ambacho nakipenda na kuweza kuwaarika marafiki zangu kula na kunywa nao pamoja nyumbani kwangu Pia kusikiliza muziki mzuri ambao ulikuwa unanivutia na kupenda mara kwa mara Kwa hiyo nikiwa na furaha huwa natumia vitu hivyo kujifulahisha mala kwa mala.

Ndiyo ni mawe kufanya yoga. Yoga ni mawe kufanya mara mbili tu baada ya kupata mtu ambaye aliyeweza kujifundisha wakati huo nimeapata nafasi ya kuweza kufanya. Lakini kwa bahati mbaya sikuwahi kurudia tena kuweza kupata nafasi ya kuweza kufanya yoga kutokana na mazingira ambayo nipo hakuna wakufunzi wazuri ambao wanaweza wakanifunza kuweza kufanya yoga vile ambavyo inatakiwa. Kwa hiyo yoga nimewahi kufanya lakini nimewahi kufanya mara mbili na ni kitu ambacho nilikipenda na nilitamani kuendelea kufanya lakini kutokana na mazingira ambayo nipo ya kazi yangu na eneo ambalo naishi kwa sasa watu wanaofanya yoga ni hakuna kabisa. Kwa hiyo, sijawahi kupata tena nafasi ya kuweza kufanya yoga. Lakini, kwa kufanya, nimeshawahi kufanya na nimeshawahi kufanya mara mbili tu katika maisha yangu na sikuwahi kurudia tena. Endapo naeza nikafanikiwa kupata nafasi nitarudia tena kufanya yoga kwa mara nyingine.

Lengo ambalo sina la muda mrefu kazini ni kufanya kazi kwa muda mrefu bila kurudi masomoni. Nahitaji kufanya kazi kwa muda tu ili niweze kupata nafasi ya kurudi masomoni. Hilo ndio lengo la muda mrefu ambalo mimi sina kwa hiyo. Sina lengo la kuweza kufanya kazi kwa muda mlefu pasipo kuweza kuludi tena masomoni. Nahitaji kufanya kazi kwa muda fulani na kuweza tena kupata wasaa wa kuweza kuludi masomoni na kujiendeleza na elimu ambayo niko nayo Kwa hiyo lengo ambalo, mimi sina katika kazi ambayo nafanya Sina lengo la kuweza kukaa sana kazini kufanya kazi kwa muda mlefu pasipo kuludi masomoni nahitaji kuludi masomoni mapema ili niweze kujiendeleza na elimu yangu ambayo niponayo hivi sasa.

Ndiyo, ni kweli napenda kula popcorn, ni kitu ambacho nimekua nikipenda kula, hasa, ninapokuwa sehemu ambayo naangalia movie. Nikiwa kwenye kumbi kubwa za kuangalia filamu, ni sehemu ambayo huwa napenda kuangalia filamu wakati nakula popcorn. Imekua ikinichangamusha, imekua ikinifanya, nisiwe mpweke, nisiwe nimekaa, mnyonge, na kua mchangamfu, uku nikibuludika na kuangalia movie. Kwa hiyo popcorn napenda kula Lakini sio kitu ambacho nakura Mala kwa mala nakula popcorn pale ambapo nakuwa naangalia movie Hasa kwene kumbi kubwa za cinema huko ndio ambako huwa napenda kukaa na kura popcorn zangu talatibu.

Chakula ambacho nakipenda zaidi ni pilau. Chakula aina ya pilau. Pilau ni chakula ambacho nimekuwa nikipenda toka nikiwa mdogo mpaka leo hii bado hakijawai kunichosha. Kwa hiyo katika vyakula vyote ambavyo navipenda, pilau ni chakula ninachokipenda zaidi kuliko vyote. Kinanivutia kwa sababu ni chakula kinachokuwa, kinaviungo vingi, kinaharufu nzuri ya kuvutia na ya kupendenza kuanzia kwenye maandalizi ya mapishi. Mpaka chakula kinapokuwa kimekamilika Kwa hiyo chakula ninachokipenda kuliko vyote napenda zaidi pilau.

Kitu ambacho napenda kufanya na malafiki zangu, mala nyingi napenda kukaa nao kuangalia filamu kwene tv, pale ambapo nakuwa nimewaarika nyumbani au tumetoka kuenda kuangalia filamu na pia napenda kuongea na kubadilishana mawazo mbalimbali na malafiki zangu. Kwa hiyo, hayo ndio mambo makubwa mawili ambayo napenda zaidi kufanya na marafiki zangu. Nawaarika nyumbani kwangu, tunaangalia firamu na kubadilishana mawazo, au tunaweza kutoka kuenda sehemu nyingine tukakaa na tukangalia firamu fupii na kuongea na kubadilishana mawazo mbali mbali. Kwa hiyo, hayo ndo mambo makubwa mawili ambayo napenda kufanya nikiwa na marafiki zangu.

Napenda kitu ambacho napenda kufanya na familia yangu, napenda kujumuika nao kwa pamoja, kushinda nao nyumbani, kukaa pamoja na familia yangu, kuweza kuchangia na kubadilishana mawazo mbalimbali, kuweza kujua changamoto ambazo zinaikabili familia yangu, mawazo, ya mke wangu, watoto wangu, mawazo yangu, binafsi kwa hiyo, hayo ndio mambo makubwa. Na pia napenda kutoka na familia yangu kuenda kutembea maeneo mbalimbali hasa siku za siku kuu na siku ambazo ni za likizo yangu ya kazi Napenda kutoka na familia yangu kuenda matembezini kutembea maeneo mbalimbali ya mbuga za wanyama kutembelea maeneo ya vivutio vya kitalii na kukaa na kuenjoy na familia yangu haya hasa napenda kufanya wakati wa mapumziko ya likizo hasa likizo ya mwisho wa mwaka.

Kinywaji cha baridi ninachokipenda napenda kunywa soda ya balidi. Soda ya balidi ndio kinywaji ambacho nakipenda zaidi. Nikinywa soda ya baridi najisikia furaha, najisikia burudani, najisikia mtu ambaye nimeridhika na kinywaji hiki. Kwa hiyo kinywaji ninachokipenda zaidi, cha baridi ni soda.

Apana, mimi siyo mpenzi wa hadisi za ajabu. Sipendi sana hadisi za ajabu. Hadisi nazopenda mimi ni hadisi ambazo zinaweza zikanifanya. Nikasoma, nikafurai na kufurahia hadisi mwanzo mpaka mwisho. Hila, mimi siyo mpenzi kabisa wa hadisi za ajabu kwa hiyo sipendi hadisi za ajabu.

Nashughulikia muda kazini kwa kuhakikisha nafanya majukumu yangu vizuri na kwa wakati na kuhakikisha kwamba na kuwa ndani ya muda ambao nimejipangia na kuwa ndani ya ule muda ambao nahakikisha kwamba nafanya majukumu yangu pasipo kuchelewa na wala kubakiza baadhi ya majukumu ambao nakuwa nayafanya. Kwa hiyo katika kushughulikia muda nahakikisha muda ambao ninafanya majukumu yangu ni muda ambao ni sahii.

Ndio, napenda kutembea kwa miguu. Kutembea kwa miguu, napenda hasa kukiwa na hali nzuri ya hewa. Kusipokuwa na jua kali sana. Napenda sana kutembea kwa miguu, basi kuliko kutumia usafiri wa aina yeyote. Kwa hiyo, napenda kutembea kwa miguu, kwa sababu kutembea kwa miguu, pia ni sehemu ya mazoezi ambayo mimi huwa nafanya. Kwa hiyo, napenda kutembea kwa miguu sana sana. Sio kidogo napenda sana.

Maranyingi nacheza na marafiki zangu ambao tunajusisha nao kwenye michezo. Asa, michezo wa mpira wa miguu. Kule mara nyingi nacheza na marafiki zangu ambao ndo watu wangu wakaribu ambao nakutana nao kwenye michezo. Kwa hiyo, maranyingi nacheza na watu wao ambao ni marafiki zangu tunaoshugulika nao na kujusisha nao kwenye michezo.

Mimi napendelea kusoma habari mitandaoni, sio kusoma gazeti, ila napenda kusoma habari mtandaoni. Huko ndio sehemu ambayo, mimi inanipa habari kwa haraka na kwa urahisi zaidi. Kwa hiyo, napenda sana kusoma habari mtandaoni kuliko kusoma habari kwenye gazeti, kwa sababu unapata habari mwafaka na kwa muda mwafaka na kwa haraka nikisoma habari mtandaoni kuliko kusoma kwenye gazeti.

Kipindi cha televisheni, ninachokipenda ni kipindi cha National Geographic channel kile cha wanyama. Napenda kuangalia kipindi cha wanyama kwenye channel ya National Geographic kwa sababu napenda kuangalia wanyama, maisha yao na jinsi wanavyojifunza vitu mbali mbali.